Ningependa kufuga mbwa, ningemchagua mbwa kwa ukubwa wakati mwenye manyota mafupi na rangi ya kahawia au nyeusi. Mbwa wangu angekuwa mchangamfu, mlinzi na rafiki sana. Mara nyingi angekuwa ananifuatilia kila mahali na kucheza kwa kurukaruka au kuleta vitu mdomoni. Jambo ambalo ni la kuchekesha, napenda mnyama wa kufugua kwa sababu wananipa furaha, ulinzi na urafiki wa kweli.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi, gari linatatizo kidogo la mafuta, linakula sana, basi ni rahisi na nafuu, lakini leo ninamzigo mingi, nadhani gari ni bora, nitakwenda dukani kununua vitu vingi, baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu alie mgonjwa, nilazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani, nahitaji pia kununua dawa kutoka phamasi. Mpango mingi leo, lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha, nisiko sahau kitu chochote.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

Nahisi usingizi sana. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema, kesho niamke asubuhi. Kitana kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi? Hebu niangalie. Ndio, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu, isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha, mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu usiku mwema.

Nikitazama nje ya dirisha langu mara nyingi naona majengo ya jirani, miti michache na watu wakipita barabarani. Asubuhi napenda kutazama nje kwa sababu kuna utulivu na hewa safi. Wakati wa mchana, kuna shughuli nyingi zaidi. Magari na kelele huongezeka. Msimu ukibadilika, mti hubadilisha rangi au majani huanguka. Nikitazama nje ya dirisha nahisi utulivu na ninapata muda wa kutafakari.

Ninapo hitaji kupumzika napenda kukakimia na kupumuwa taratibu kwa dakika chache. Wakati muingine nafanya meditation rahisi au kunyoosha mwili pole pole. Nilijifunza njiya hii kipindi ambacho nilikuwa na msongo wa mawazo na ilinisaidia sana. Kawaida na pumzika jioni au kabla ya kulala. Baada ya kupumzika nahisi akili yangu ikotulivu, mawazo yamepungua na mwili wangu unakuwa mwepesi zaidi.

Ninapenda sana kutazama mpira wa miguu naupenda kwa sababu una msisimko, ushindani na huwaleta watu pamoja nakumbuka mchezo mmoja wa kushangaza ambapo timu ilifunga bao la ushindi katika dakika za mwisho. Na hali ilikuwa ya furaha sana, mara nyingi napenda kutazama mchezo nyumbani au nikiwa na marafiki kwenye maeneo ya kuonyesha mechi. Ninapokuwa natazama mchezo nahisi furaha musisimuko na wakati mwingine presha, lakini ni burudani ilinanifurahisha sana.

Mara moja nilitazama mechi ya baseboli iliyokuwa ya kushangaza. Timu mbili zilizokuwa zikicheza zilikuwa zenye ushindani mkubwa na kila timu ilijitahidi sana kufunga mabao. Kilichotokea cha ajabu ni kwamba mcheza jimmoja ilifunga bao la mwisho dakika za mwisho. Jambo lililonifanya shabaha kuwa ya kushangaza sana. Nilihisi furaha msisi mkona pia shauku kubwa wakati huo. Nilifikiri kuhusu wakati huo na hisi nikumbuku mbunzuri ya michezo. Na inanikumbusha msisi mko na uhusiano wa kipekee, wa mashabiki na wa chezaji.

Napendelea kufanya masomo ya sayansi ya kompyuta. Nilichagua njia hii kwa sababu napenda teknolojia na kutatua matatizo kwa kutumia programu. Kile ninachokipenda zaidi ni kujifunza mbinu mpya za kutengeneza programu na kuona kazi yangu ikitokea. Changamoto kubwa ni wakati wa kuelewa baadhi ya kanuni ngumu au coding ambazo zinahitaji muda mwingi. Ikiwa ningebadilisha kitu, ningependa masaa ya masomo kuwa kidogo lakini yenye mazoezi zaidi ya vitendo.

Chakula ninachokipenda zaidi ni pilau ya nyama, napenda kukila nyumbani, mara nyingi na familia au marafiki. Pilau hii inaladha tamu, yenye mchanganyiko mzuri wa viungo na harufu nzuri ya wali na nyama. Nakumbuka mara ya kwanza nilipokila ilikuwa nilipokuwa mdogo, na mama yangu ndiye aliyenielezea jinsi ya kula chakula hiki. Mara ya mwisho nilikila ilikuwa wiki iliopita na nilifurahia sana chakula hicho.

Nimezaliwa na kukulia machakos. Mjii huu una vivutio kama mlima ya mabonde, mandhari ya kijani na soko zuri la bidhaa za mikono. Nakumbuka utotoni nilipokuwa nikipiga mchezo na marafiki kwenye viwanja vya kushiriki sherehe za familia. Kinachofanya machakos kuwa maalum ni mandhari yake ya kuvutia, hewa safi na watu wake wema. Ningependa kurudi pale hasa wakati wa likizo au siku kuu ili kufurahia kumbukumbu nzuri za utotoni.

Ninapenda timu ya New England Patriots ya mpira wa kiragbi wa marekani. Naipenda kwasababu ni enye ushindani mkubwa na hutoa mchezo ya msisimuko kila wakati. Nakumbuka mchezo mmoja kuu ambapo walishinda baada ya kuonyesha utendajibora wa kipekee. Mchezaji ninayempenda zaidi ni Mark Jones kwasababu anaujuzi mzuri wa kuongoza timu na kutua pasi sahihi. Ninaposhiriki au kutazama timu yangu inapocheza. Nahisi msisimko mkubwa, shauku na furaha isio na kifani.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

Sijampigia amina simu kwa muda mrefu. Naomba nimpigie leo. Niangalie hali yake. Yeye ni rafiki yangu wakaribu tangu shule. Tumepitia mambo mengi pamoja. Mwezi uliopita alikuwa mgonjwa na tumaini sasa amepona. Labda tutakutana wikendi. Tunywe chai pamoja. Tunaongea kila kitu bila aibu. Ndio maana napenda urafiki wetu. Marafiki wa kweli ni nadra sana. Lazima tuatunze. Nitampigia baada ya kazi leo, tutapanga siku nzuri ya kukutana, tuzungumuze kwa urefu. Urafiki ni hazina ya dhamani kubwa sana.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

Nilipokuwa mtoto, nilipenda sana kucheza michezo na marafiki wangu. Tulikuwa tukicheza mpira, kukimbia na wakati mwingine kujificha na kutafutana. Pia nilipenda kuchora, kusikiliza hadithi na kusaidia kazi ndogo, ndogo nyumbani. Utoto wangu ulikuwa wa furaha, uliojaa vicheko na kumbu kumbu nzuri.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

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko ina miti nyingi. Nitachukua maji nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya na moyo na mwili mzima. Nilijaribu kwenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima nitengeneze tabia nzuri.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimeshailima wiki liopita. Mvua itanisaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yaja na mbegu za aina nzuri zinazaa sana. Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote. Lazima nitumia wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Nzangu wa kazini ni watu wa aina mbali mbali. Kuna wale wanaongea sana, wengine ni wakimia. Mimi ninapenda kuwa katikati. Siongei sana lakini siwe mbali. Kuna mmoja anayeuliza maswali mengi sana wakati muingine nina mchoka. Lakini naelewa yeye ni mtu mpia, anajifunza tu. Lazima niwe na subira. Kuna muingine tunafanya kazi vizuri pamoja. Anifahamu bila kusema. Hiyo ni ushirikiano mzuri. Tunakamilisha miradi kwa haraka. Ofisini kuna vikundi vya watu, lakini mimi sijiyungi kasana. Napenda kufanya kazi yangu na kurudi nyumbani. Mahusiano mazuri ya kazi ni muhimu, lakini kila mtu ni tofauti.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

Mwalimu alipigia jana, anasema mtoto wangu hana kazi ya nyumbani. Je, ni kweli? Lazima nizungumze nae leo. Yeye anasema amefanya kazi zote, lakini mwalimu anasema, la, tufauti. Ninaitaji kuelewa nini kinaendelea? Labda anacheza sana, anasahau masomo. Nitamweleza umuhimu wa kufanya kazi ya shule kwa wakati. Elimu ni funguo wa maisha mazuri. Bila elimu, kutakua na shida baadae. Nitakaa naye kesho jioni, tuangalie kazi zake pamoja. Nitamsaidia kama hana uelewa. Watoto wanaitaji msaada wa wazazi, siyo lawama tu.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, nina zitumia zote? Na thani nusu tu, nizifute zile situmii, zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu, ni tunze. Programu ya ramani pia, ninaitumia kila siku. Ina nsaidia kupata njia. Programu za michezo, je, zinafaa? Labda moja au mbili tu, kwa burudani, nizifute zingine. Na programu za kusoma habari, kathaa niza aina moja. Nitaweka moja tu bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nailipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka, zaidi, bila kuchelewa.